Timu yangu ya mpira wa miguu abayo naipenda kabisa ni Chelsea, abayo huwa inacheza mpira wa uigereza, naipenda Chelsea kutoka ni kiwa mdogo, hivi ni kwa sababu ya kina mchezaji alikuwa anaitwa Frank Lebend na Didier Drogba, lakini saa hii mchezaji anayejesea nampenda zaidi ni cole Palmer, shukuran sana.

Ninapo kuwa na tatizo yoyote kazini, mimi ushambulia kwa kuitisha msaada katika wafanyikazi wezangu. Na kama wawezi nisaidia, huwa naingia kwenye shuguli zangu na kutafuta njia muafaka ambao naeza jisaidia mi mwezangu kivyangu. Naeza angalia kwenye mitadao, majia mzuri ya kutatua matatizo asante.

Uta ratibu wangu wa kahawa ama chai ni kwamba mimi huwa sipendi kahawa lakini huwa napenda chai. Mimi huwa sipiki lakini huwa napikiwa chai na bibi yangu na kama hayuko karibu huwa naenda kwenye hotelini. Chai ninapenda ni chai yenye maziwa na majani kutoka nchini kenya kwani ni mzuri. Chai uwa nakunywa na mkate, mandazi ama vitafuno sa asubui asante.

Wakati wa usiku wenye nafanya kazi vizuri zaidi ni masaa ya mida saa tatu mpaka saa tano usiku. Kwani hiyo masaa ndio ile masaa najipata niko na nguvu alafu nataka kuarakisha ndio nieze kupumzika masaa ya saa sita. Kwa hivo masaa ya saa tatu mpaka saa nne saa tano hiyo ndo maza msuri abao nafanya kazi vizuri zaidi. Na kwa sababu ya masaa bado, wateja ni wengi pale kazini. Asanti.

Mimi huwa nafua nguo mara mbili kwa wiki. Hiyo ni siku ya jumannne na siku ya jumamosi. Ila kwa sasahivi siyo mimi najifulia nguo, huwa nafuliwa nguo na watu wangu kwa sababu masaa mingi niko kazini. Lakini hua wanafuwa guo mara mbili kwa wiki. Asante.

Huwa napenda kutumia muda wangu na familia katika ile hali ya kukula pamoja, kukunywa pamoja na kuongea maneno ambayo na inatusaidia. Hii ni wakati hatuna kitu cha kufanya. Ivi basi huwa tunaenda mahali kupia na kujivijari. Asante.

Mimi huwa napenda sana kupaka rangi lakini masaa ingine pia huwa nachora lakini huwa napenda kupaka raidi paga rangi zaidi kuliko kuchora. Rangi kupaka haitaji utaluma wote mbora tu ukona rangi na kitu ya kupaka na kila kitu ikosawa. Asante.

Harufu ambayo naipenda zaidi ni hile harufu yenye kitunguu inakarangwa. Huwa inanivutia zaidi kwa sababu ata nikipita mahali kuna hoteli nikisikia harufu. Huwa najipata nishaingia na kuanza kukula chakula. Hata kama sikuwa nimejipanga kwa hivyo napenda harufu ya kitunguu inakarangwa.

Ndio, mimi huwa napenda kunywa maziwa. Kwanza maziwa yenye imetoka kwa ngombe saa hiyo huwa napenda. Kwa sababu nikichemsha kidogo na kuinywa huwa inanisaidia sana kuliko kunywa soda ama vitu zingine. Maziwa ni mzuri kwenye mwili. Kwani ikona madini ambayo mwili inahitaji. Kwa hivyo mii napenda kunywa maziwa.

Kinywaji ambacho napenda kunywa asubui zaidi ni chai, chai ya maziwa na majani kwani huwa ina amusha akili kutoka kwa usingizi. Chai ni mzuri ndiyo inakuanzishia kichwa, asubui kwani kinywa kichwa, alafu chai pia huwa inasaidia mtu kuchangamka ndio kabla ajaenda kazini. Asanteni.

Ndiyo, mimi huwa napenda kutembea kwa miguu kwani unapo tembea kwa miguu ni njia moja ama ingine ya kufanya mazoezi. Kwa sababu huwa nafata nimeshikana sana kazini na sina wakati wakuenda kwenye maha liza kufanya mazoezi. Kwa hivyo huwa naichukulia kutembea na miguu kama hali moja kufanya mazoezi.

Ndiyo, huwa napenda kupiga chombo cha muziki, sana sana kupiga gitaa, lakini mimi sima arufu zaidi, kwa sai ni kujifunza na jifunza, ndiyo ziku ijao ni kuwe mzuri kwenye kupiga hiyo chombo. Huwa naifurahia sana, wakati na iba muziki ni kipiga vyombo. Asante.

Mimi huwa natumia kompyuta mara mingi kwenye ile hali ya kutafuta riziki kwenye mitandao. Kama saa hii tunavyofanya natumia kompyuta katika hali ya kufunza Ai kujua na kusikiza. Pia huwa natumia kompyuta kwenye mitandao ya kijamii na ili kuwasiliana na marafiki wangu na watu wa nyumbani hapa karibu na mimi. Asante.

Mtu ambaye alinifundisha jambo muhimu zaidi katika maisha yangu sana ni mwalimu mmoja tulivyokuwa anisomesha kwenye chuo kikuu. Alinifunza mambo ya dunia na vile angependa niishi. Na vile aliniambia nitie bidii katika masomo yangu. Ili mwaka ikujao nikuwe mtu mzuri kwenye jami. Na iyo ilinisaidia sana katika hii maisha yangu asante.

Ndiyo, nimewahifikiria kuanzisha biashara yangu na nikweli, nimesha ianzisha biashara yangu na ipo mpaka saa hii, inaendelea vizuri, naikuza vizuri, hiyo kazi saa hii ndiyo maisha yangu, hapo ndiyo mimi nakula, familia yangu ndiyo inakula, hapo ndiyo nasomesha watoto na kila kitu katika maisha yangu. Asante.

Kusema ukweli katika ile haliya kupendelea kitanda kigumu au kizuri, mimi huwa napendelea kitanda kizuri kwa sababu ukiwa umelala kwenye kitanda kigumu, nivigumu sana kupata usingizi mnono, lakini kitanda kizuri utalala vizuri, hutachokesha mbavu na utalala usingizi unaotosha.

Harufu anabayo ni naipenda, pia napenda harufu ya manukato tamu, manukato abayo inavutia. Naipenda sana harufu inaotoka kwenye maua kwa sababu ndiyo inaoteneza hii manukato mzuri asanti.

Mimi huwa napiga picha mara sio mingi sana kwa siku kwa sababu mi sipendi kupiga picha zaidi. Lakini wakati tuko na mambo tunafanya kwenye vikundi ama kwenye majamii. Huwa napiga piga picha. Picha zenye napiga ni za makumbusho kwa wakati mwingine unaokuja asante.